Napenda kujifunza mambo mpya kupitia mtandao. Naeze enda youtube nitazame video niki kifanya hilo jambo, kwa mfano kushona nilijifunza kushona kupitia youtube naenda natazama video za kushona naona vitu ambavyo nitahitaji uzi ambayo ni mzuri naangalia komenti naona mambo ambayo nitahitaji kujua ama vitu vyenye ni vizuri.

Kwa election zitazo kuja, itakuwa mara yangu ya kwanza kupiga kura, jambo nimekuwa ni kitamani kwa sana huku naonanga watu wa kipiga foleni kupiga kura lakini sikuwa nimefikisha miaka, sikuwa na kitambulisho lakini sasa ninakitambulisho na natamani sana kupiga kura kwa wakati utakaojiri ni mwaka ujao ninafuraha kwa kuwa nitaeza kuchagua kiongozi ambaye nampenda na mbaye na ambaye nafikiria anafaa hii nchi.

Naam, naenda kuimba sana na penda kuimba kama wimbo ambao unaimba pia unacheza kwa kuwa inaniletea amani inafanya nasikia ni kama mimi ndo mwenye alikuwa anaimba wimbo huo pia inaniletea nguvu nasikia amani kwa roho natamani pia kuendelea kuimba inanipea nguvu na sakata wimbo ni kiimba nafanya kazi ni kiimba inanipea motisha.

Napenda crocs. Crocs ni viatu ambavyo ni rahisi na naeza valia mahali popote nikienda darasani, nikienda kwa duka, nikienda kutembea, nikienda kukimbia naeza valia na ni rahisi kupatikana ni bei rahisi na si lazima nikuwe na pesa mingi ili nipate. Ni viatu naeza nunua crocs tofauti tofauti hadi karibu za kila siku na hazitakuwa zinafanaana.

Nenosiri langu ni ngumu kusahau, ni rahisi kusahau kwa hivyo mimi hutumia google ama wakati ninataka kulitumia google itanionyesha nenosiri langu na nitajibu pia kuna kitabu ambacho nimeandika nenosiri zangu zote ambazo nitatumia kwa njia tofauti na mbinu tofauti tofauti kwa hivyo siwezi kupoteza ama kusahau pia ndo nitumie neno siri lazima pia nikuwe nimeeka google yangu pamoja ili wakati nitakuja kusahau nitatumia google kukuja kupata neno siri langu ama kubadilisha ili niweze kuweka neno ambalo nitakumbuka.

Naam nikiwa shuleni bado nilikuwa najifunza kupiga gitaa nilikuwa nafunzwa na rafiki ya mama yangu ambaye amekuwa ikipiga gitaa kwa miaka na mikaka. Anakua akipiga gitaa kanisani na pia kuna nyimbo zake ambazo ametoa pia hupiga gitaa kwa hizo nyimbo alikuwa ananifunza bure na alikuwa na gitaa mbili kwa hivyo angenipea moja narudi nayo nyumbani ili kufanya mazoezi kwa codes ambazo tumefanya nayeye gitaa ni rahisi lakini kabla huja zoea mtu huumia vidole kushika waya na pia lazima upige kwa mbinu fulani ili itoe sauti inayotakikana pia kuseti na kueka hizo kamba zikuwe vizuri na vyema ili zitoe sauti inavyofaa ni jambo ambalo si rahisi kujua lakini unafaa kuwa unajua.

Mazoezi ya mwili nafanya mara tatu kwa wiki hii ni kwa sababu niko na wiki ambayo lazima kuna siku ambazo naezaenda naenda shuleni naenda kazini na pia kufanya mazoezi kwa hivo siezi kufanya mazoezi kila siku kwa kuwa nikona jambo fulani tofauti tofauti ya kufanya kila siku mazoezi nafanya majioni Jumapili Jumatatu na Jumanne kwa kwa hizo ndo siku ambazo jioni sina mambo ya kufanya nafanya yoga nyumbani nikifuata video youtube naam ama natazama runinga kwa kwa channel ninayoifurahia ya citizen nikiona mazoezi yakiendelea.

Wakati wa mapumziko kazini mimi huchukua simu na naingia mtandaoni napenda kuingia tik tok naona video za watu na naona maoni ya watu katika comment section hii inanifurahisha na pia akili yangu inaacha kufikiria kazi ambayo nimekuwa nikiifanya. Wakati mwingine mimi hupiga simu napigia mama yangu namjulia hali ama napigia rafiki yangu tunaongea kwa muda mpaka wakati ambapo nahitaji kurudi kazini wakati mwingine mimi nateremka kwa ofisi yangu. Nashuka kwa ofisi yangu naenda kwa hoteli ambayo iko nje kando ya ofisi yetu nakula hapo najitayarisha nakula vizuri nabeba chakula ama keki kadhaa ambazo nitakula nikiwa kazini wakati nitasikia njaa.

Nafanya mazoezi jioni hii ni kwa kuwa mara mingi asubui mimi huamka kujitayarisha kuenda darasani au kazini. Nikitoka darasani au kazini masaa ya jioni hiyo ndio wakati nitafanya mazoezi. Na pia mimi siyo mtu wa asubuhi, asubuhi ni ngumu kwangu kuamka na pia asubuhi inakuanga sihisi kufanya chochote lakini wakati ninafika nakuwa na nguvu ya kufanya mambo mengine kama kuosha nyumba baada ya kufanya usafi kupika ju nafanya zoezi halafu kisha naoga ni jambo nimezoea tangu kitambo kwa kuwa pia kwa shule ya upili mara mingi michezo hukuwa jioni kwa hivyo mwili wangu ukakuja ukazoea mazoezi ni masaa ya jioni.

Ninapenda harufu ya manukato manukato inafanyanga mtu anasikika mwenye pesa mwenye anajijali mwili wake na pia inasaidia mtu hanuki jasho ukitembea kwa jua ama ukikimbia kwa muda mrefu naam hii ni mambo nili mamangu ndyo aliweza kuni introduce kwa manukato nikiwa mdogo sikuwa na yangu lakini nilikuwa naiba yake najipakq kwa kuwa nilikuwa naona anajipaka kila saa wakati anapooga akitoka nje. Nikakuja nikazoea hadi wakati alijua nachukua yake akaanza kuninunulia yangu hivyo sijawahi acha kutumia manukato yamenisaidia sana. Nikisikia harufu ya manukato mimi hutamani kununua manukato yote nilayopita kwa hivyo ni jambo inafanya nasikia vizuri na ninatamani ninukie hivyo vizuri kila wakati.

Ningependa kujifunza lugha ya Kifaransa Kifaransa ni lugha ambayo nimetamani kujifunza kwa muda mrefu wakati nilikuwa katika shule ya upili tulikuwa tunafunzawa Kifaransa lakini ikafika wakati mwalimu mkuu alisema tusiendele kufunzwa Kifaransa kwa kuwa hakuna mtihani ambayo utakuja tu ulizwe maswali ya Kifaransa ili nisikitisha na nikasikia kuumia roho sana kwa kuwa ilikuwanga ni jambo nilikuwa natamani kufanya sana na nilikuwa napenda Kifaransa sababu yangu ya kutamani kufanya Kifaransa ni kwa sababu na tamani kuja kuishi france wakati mmoja.

Naam nimeona bahari mara mingi kwa runinga kwa simu na pia kwa macho. Naam bahari ni kubwa ina wanyama wengi na watu hupenda kuogelea kwa bahari pia kando ya bahari kuna viti ambavyo vimeekwa ili watu kupumzika wakiota jua baada ya kuchoka kuogelea. Naam bahari ina mambo mengi na unaezapata samaki. Kuna starfish, unafurahia tu kuona mawimbi yakienda. Pia baharini ni mahali poa ya kuona jua likizama ama jua likijitokeza.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu mimi na waheshimu wazee wangu na na waagiza kwa heshima na pia nawasaidia wakati ambapo wanashindwa especially kwa teknolojia wao si watu ambao wanaelewa simu vizuri na wakihitaji msaada mimi naenda nawasaidia nawaelezea vizuri jinsi amabvyo watakapoelewa na waheshimu pia. Naam, na wakati kama siko kazi ni ama shuleni naenda nawasaidia kufua nguo zao kwa kuwa wao ni wazee sana na hawawezi kuinama kufua nguo pia nawasaidia na naendanga wakati ambapo wamepika wananipa chakula, naam, nawapenda wazee wangu na nawashukuru kwa yale wanayonifanyia.

Jioni mimi hutoka kazini na kuja nakula chakula ambayo iko kwa nyumba tena naanza kuosha vyombo napanguza nyumba naoga najitayarisha kwa jioni baadaye natoka naenda kutafuta chakula ambacho nitapika usiku. Nakuja na pumzika kama lisaa moja tena naanza mapishi. Nikipika napika nikisikiza wimbo ama nikitazama runinga baada ya kupika nakula naweza oga tena ama nikose kama sitaoga tena naomba niingie kwa kitanda natazama simu dakika kadhaa alafu nalala.

Zoea nililojenga mzuri ni kuamka mapema imekua ikinisaidia kwa kuwa nikiamka mapema nafanya mambo ambayo nimetarajia kufanya kwa siku naamka nikiwa na nguvu ya kuanza siku yang vyema lakini nikiamka kama nimechelewa nashindwa kama nitoke kwa kitanda nitakula chamsha kinywa ama nitakula chamsha ninabaki hapo naendelea siku yangu kwa simu lakini nikiamka mapema naoga nakula chamsha kinywa najitairisha kwenda darasani ama kazini na siku ikisha nitakua nimefanya mambo mengi zaidi.